Kwa kawaida huwa nakunywa maji mara kadhaa kwa siku. Ni kwa sababu sana, si kwa kuhesabu sana lakini najitahidi ni siache mwili ukose maji. Asubuhi ni kiamka na kunywa glasi moja au mbili, mchana nakunywa mara kadhaa kulingana na shughuli, jioni na kabla ya kulala glasi moja au mbili. Kwa jumla ni kama glasi sita au nane kwa siku. Hasa ni kifanya kazi au ikiwa kuna joto. Najua maji ni muhimu sana, hivyo na huwa na jaribu, kukumbuka kunywa hata nikiwa na shughuli nyingi.

Kwa kweli, napenda kuwahi najitahidi kufika mapema au angalau kwa wakati kwa sababu inanifanya nijisikie ni kwa tayari na sina haraka. Inaonyesha pia heshima kwa watu wengine na pia inasaidia siku iende vizuri bila haraka ya mwisho. Ingawa kuna siku chache mambo huchelewa kidogo lakini kwa ujumla kuwahi ndio tabia yangu.

Ninapokuwa nyumbani na niko na furaha, huwa nafanya vitu vinavyonifanya nijisikie huru na mwenye amani na huwa nasikiza mziki ninaoupenda na wakati mwingine huimba au kucheza kidogo. Nafurahia kupumzika, kuangalia filamu au kipindi kizuri. Na nafanya usafi mdogo au kupika chakula ninacho kipenda. Wakati mwingine, mimi hukaa kimya tu nikifurahia utulivu kwa nyumba. Kwa ufupi, nafanya vitu vidogo, vina vyoongeza furaha kwangu.

Huwa nafuata timu nyingi, lakini kwa kila mara nina timu maalum ya kushabikia kulingana na mchezo. Kama soka, napenda Arsenal kwa uchezaji wa kuvutia na mbinu zao nzuri. Nyingine ni basketball, napenda Los Angeles Lakers kwa historia na wachezaji waliotambulika. Ngine ni rugby au mchezo mengine. Siku zote mimi hushabikia timu zinazojitahidi na kuonyesha moyo wa ushindani napenda timu zinazocheza kwa mbinu nzuri, mashikamano na moyo wa ushindi, zaidi ya kupata tu ushindi.

Kwa kawaida, mimi nalea nywele yangu mara chache kulingana na muda na aina ya nywele. Kwa nywele fupi au rahisi, mara nyingi kila siku au kila siku chache kwa kutumia brush au mkasi mdogo kama inahitajika. Kwa nywele ndefu au zinazokauka haraka, mimi huenda kila wiki au kila baada ya siku chache ili ziwe safi na zenye mpangilio. Pia mara nyingi napiga mafuta au cream ndogo za nywele ili ziwe laini na zenye afya. Napenda kuhakikisha nywele ziko safi, zenye mpangilio na hazijachafuka.

Chakula ambacho napenda sana kukila ni wali wa nazi na samaki wa kupaka. Latha yake huwa bora, zaidi ni kila sehemu za pwani au mahali tulivu penye upepo wa bahari. Latha yake ni mchanganyiko wa utamu wa nazi, viungo vya pilipili na limau kidogo. Alafu ule moshi wa samaki aliye chomwa, unaongeza harufu na latha ya kipekee. Ni chakula kinacho shika ulimi kabisa ni mara ya kwanza nikiila nakumbuka mara ya kwanza ilikuwa kwenye safari ya pwani. Nilishangaa jinsi wali wa nazi ulivyokuwa laini na wenye harufu nzuri kuliko wali wa kawaida nne, nani aliye nielezea kuhusu chakula hiki? Nilielezewa na rafiki aliekuwa anatokea eneo la pwani. Aliniambia hiki lazima ukionje ukiwa huku na kweli hakukosea. Tano, mara ya mwisho kuila ilikuwa ni miezi michache iliyopita lakini ni moja ya vyakula ninavyo vitafuta kila napopata nafasi.

Kwa upande wangu napendelea suruali kwa sababu ni rahisi inafaa kwa hali nyingi na ni ya starehe. Suruali pia huwa inarahisisha kusongea kufanya kazi au kushiriki shughuli mbalimbali bila shida. Hata hivyo sketi pia ina mvuto wake, hasa unapopenda mtindo wa kike au wakati wa hafla maalumu. Ineweza kuonyesha mtindo wa kipekee na kuleta hisia ya kuvuta zaidi. Kwa kifupi, suruali ikona starehe, ni rahisi yenye matumizi mengi, siketi ina mtindo mvuto na kwa hafla maalum.

Uzoefu wa kushangaza zaidi niliowahi kupata ni kugundua jinsi maisha yanavyoweza kubadilika kwa haraka bila onyo. Kuna wakati nilikuwa na uhakika kabisa na jambo fulani, mpango mtu au mwelekeo wa maisha halafu ghafla, mambo yakageuka tofauti kabisa. Kilichonishangaza, si mabadiliko. Yenyewe, bali jinsi nilivyoweza kuzoea na kuendelea hata nilipohisi sitoweza. Pia, kuna nyakati unakutana na mtu kwa bahati tu. Mazungumzo ya dakika chache, lakini maneno yake yanakaa na wewe kwa miaka mingi. Unabaki unajiuliza. Ingekuaje kama siku ile, singekutana naye. Mambo kama hayo, hunifanya nione maisha yana siri nyingi kuliko tulivyodhani sisi.